Katika jamii yangu, mimi hushiriki katika jamii yangu kupitia hizi kongamano za kijamii kama harusi na kufurahia siku za kuzaliwa za wenzangu nam hivyo.

Nyama ambayo ninaipenda zaidi ni nyama ya ngombe, kwa kimombo inaitwa beef, ni nyama nzuri, ina mwonekano mzuri, na pia ina ladha nzuri, na pia nyama ingine ambayo naipenda ni nyama ya kuku.

Napenda kutembea kwa kuona wanyamapori na pia napenda kutembea tu pale ambapo ninaishi kujionea manthari na pia kuona mazingira na kuona miti na kuhisi upepo mrefu kinipiga.

Kushambulia mabadiliko kazini ni kitu cha kawaida, ninafanya na moyo mkunjufu, ninakosa kuwa na hasira, alafu nina shambulia tu hayo mabadiliko vile ambavyo imekuja, naam na halafu inakuwa sawa.

Kile ambacho nilikuwa napenda kufanya nikiwa mtoto ni kucheza na wenzangu, kucheza zile role kama za baba na mama na mtoto na kupika na pia tu kuchezea vifaa vya watoto kwa kimombo zinaitwa toys.

Rangi yangu ambayo ninapendezwa nayo sana ni ni rangi ya purple. Sijui kwa kiswahili rangi hiyo inaitwaje. Na pia rangi nyekundu pia ni sawa. Naam, hizo ndo rangi ambazo mimi nazipenda sana.

Sina siku haswa kabisa ambayo mimi nimeitenga kwamba ninaenda madukani siku hiyo. Mimi huenda dukani wakati ninapohitaji kuenda dukani na wakati huo mi huwa najipata ni kila siku jioni kabla giza iingie ninaenda dukani nanunua kile ambacho ninapaswa kununua halafu ninarudi kwangu.

Naishi mahali ambapo pako sawa. Kuna mandhari nzuri. Naishi mji wa Machakos. Ninaishi katika chumba kimoja ambacho kiko self-contained. Na katika chumba hiki kila kitu kiko katika nyumba hii na sina mambo mengi kwa hivyo mimi niko sawa.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu, ni ninaeza sema ni ule ukarimu ambao dini karibu kama si zote, lakini dini mingi zinafunza. Kukua mtu mzuri, kukua karimu kwa wenzako, hicho ndicho muhimu katika dini naam.

Aina ya keki ambayo ninaipenda ni keki ya ambayo ina ladha ya vanila. Napenda ladha hii ya vanila na pia ladha ya asali kwa sababu ya sukari zake. Sukari yake ni tamu naam napenda keki hiyo sana.

Zana za dijiti ambazo ninazitumia sana karibu kila siku. Naweza sema ni Whatsapp. Programu hii kwa simu inanisaidia kuzungumza na wenzangu. Na pia ninaweza kuona kile ambacho kinaendelea katika maisha ya wenzangu. Na kila siku lazima nitumie programu hii.

Mimi napokea maoni kutoka kwa wengine na akili ambayo imefunguka. Sitaki kukua na ile mambo ya kukua na hukumu za haraka, napenda kusikiza maoni kutoka kwa wengine kwa sababu maoni hayo yanaeza nisaidia kurekebisha mahali ambapo kwa kweli ni nakosea.

Ninavyolea nywele zangu mara ngapi. Sijui kama nimeelewa swali hii kwa uhakika kabisa, lakini mimi sielewi vile ambavyo mtu analea nywele kwa mara kadhaa. Either mtu analea nywele hama haulei nywele, yah, hivyo tu.

Kila asubuhi ninapoamuka, kuna vitu kadhaa ambavyo mimi huvifanya kwa kawaida. Kwa kawaida mimi hupiga mswaki, mimi huosha uso wangu, mimi hufungua zile kateni ambazo ziko kwa dirisha yangu, na pia huenda choo.

Juisi ya matunda ambayo ninaipenda kabisa ni juisi ya tufaha, napenda matunda ya tufaha sana, napenda ladha yake, na pia napenda juisi yake. Ikitumika, mimi huweza kunywa juisi hii na vyakula ambavyo pia navipenda pia.

Wakati wa msongo wa kazi, wakati ambapo ninahisi ni kama mambo mingi yanafanyika katika maisha yangu, mimi huchukua fursa, ninatoka nje, ninapumua hewa safi, alafu nikirudi huwa nakuwa nafikiria kwa ubora zaidi.

Naam, huwa nafuatilia matukio ya kimataifa, haswa yale matukio ambayo yanagonga vichwa vya habari, ambavyo vinasemwa sana mitandaoni, mimi hujipata nimefuatilia matukio kama hayo, kama matukio ya vita, matukio ya siasa, naam.

Utaratibu wangu wa jioni ni rahisi sana. Kwa kawaida mimi hukuwa na jioni fupi, ninaanza na kuenda madukani kutafuta kile ambacho ninahitaji mpaka siku ambayo inafuata jioni yake, alafu mimi hupika, husoma, huongea na wapendwa wangu, alafu na lala.

Mchezo ambao ningependa kujaribu kucheza ungekua mchezo wa voliboli. Hata nikiwa shule, haswa shule ya shule ya upili. Nilikuwa mtu ambaye nilikuwa na ari ya kujua kucheza voliboli. Sijui ni nini kilinishinda lakini ningependa kuijua.

Manthari ambayo ninashuhudia kutoka dirishani mwangu ambapo nimekaa ninaona watu ambao wanafanya kazi wanagonga mawe na kuchunga changarawe hayo ndio manthari ambayo nayaona. Alafu huko nyuma kabisa kuna miti na mambo ya mazingira.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni msimu wa mwaka mpya kwa sababu mwaka ukianza tu kila kitu kinahisi sawa Unahisi ni kama wewe mtoto tena umezaliwa upya ukona futsa ya kufuatilia maazimio yako upya.

Mimi napenda kuvaa nguo ambazo kwanza hazinibani. Nguo ambazo mimi najihisi vizuri ndani. Nguo ambazo zimeniachilia kwa kiasi. Hizo ndizo nguo ambazo napenda kufa. Nguo mingi ambazo ninaelezea hivi ni za mtumba.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kuipokea ni zawadi ya viatu na si kwamba ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa ama kitu kingine ambacho ni muhimu hivyo sana ni mpenzi wangu alininunulia viatu ambavyo vinanitosha na vinapendeza.

Sijawai anza mradi mpya wa kazi maishani ni sina sababu haswa wa kwanini sijawai anza mradi mpya maishani lakini ni kitu ambacho ningependa kujaribu. Haswa vile ambavyo nimehitimu miaka 22.

Kile ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wakati wafanyakazi wenzako wako wazuri kwako na pia wale ambao wamekuajiri wakona uhusiano mzuri na wewe kinafanya mazingira ya kazi yanakuwa mazuri na pia yanakurahisisha mambo kazini.

Kwa sasa mimi ni mwanafunzi, sija kuwa mtu ambae ni na kazi zangu bado, lakini ninaona mtu akiwa na anahitaji usaidizi kazini, anafaa ulize wafanya kazi wenzake ama wale ambao wamemuajiri.

Kila jioni kabla ya kulala huwa na hakikisha kwamba nimeongea na wapendwa wangu na pia nikianza siku kwa hivo hicho ndicho kitu ambacho huwa najikuta kila jioni sijasahau kukifanya kuwapigia wapendwa wangu simu na kuongea nao.

Michezo za olimpiki ambazo mimi ninashabikia sana haswa wakati wa olimpiki ukifika mimi ninaeza sema ni mbio haswa mbio za masafa marefu na pia mbio fupi yeah mbio ni kitu ambacho mimi ninashabikia sana kwa sababu mimi ni mkenya.

Naam, nimewai kulima maishani. Juzi, si juzi kabisa, lakini miezi kadhaa iliopita, nilipoenda kumtembelea mama nyumbani, nilijipata nimeshika jembe, pia mi nalima. Hata kama sijui kulima vyema, lakini ni kitu ambacho najua nikijifunza pole pole, ninaweza jua.

Ndiyo, mimi ni mtu ambayo ninapenda kusoma maoni ya watu mtandaoni. Maoni ni njia ya kukufanya uone vile watu wengine huko nje wanafikiria ama yale ambayo wanaweza kuwa wanataka kusema kuhusu jambo fulani.

Ndiyo, nimefanya kazi mingi za kujitolea. Haswa nilipokuwa shule ya upili. Na walimu walitufanya tukafanya mambo mingi, ambayo mingine tu ilikuwa ni kujitolea. Si kwamba tumelazimishwa, lakini kazi ndogondogo hapa na pale shuleni.

Zoya nzuri ambayo nimejenga ni kuandika mafikira yangu chini. Mimi ni mtu ambaye kwa wingi sipendi kuongelelea yale ambayo yana yahisi moyoni. Kwa hivo kuandika mafikira yangu chini katika kitabu imenisaidia sana.

Naam, napenda kununua vitu mitandaoni. Ijapokuwa mitandao kwa wakati mwingine ineza kuwa njia ya watu kulagai pesa zako. Kwa hivyo, kabla ya ninunue vitu vyo vyote mitandaoni, mimi ninafanya kwa hudi na uvumba kujua kama mitandao hiyo ni ya ukweli ama ya uongo.

Mimi na marafiki zangu tunapenda kutembea, tunapenda kuenda kujionea mahali mpya, tunapenda kuenda mahali tukakae chini, tukacheze pamoja, tukazungumze pamoja na pia kubadilishana maharifa. Hivyo ndio vivo vitu ambavyo tunapenda kufanya na marafiki zangu.

Ndiyo, ninanunuwa vitu kutumia simu yangu. Kwa sababu hiyo ndo kitu ambacho ninaifanya kila siku, ninatumiwa pesa kutoka nyumbani kupitia simu ya rununu, na badala ya mimi kuenda katika mpesa kutoa pesa hiyo, ninanunuwa tu vitu pesa ikiwa katika simu yangu ya rununu.

Kama unataka nikuambie kuhusu mfanya biashara bora zaidi, inamanisha ninafaa kukua katika pahali ambapo wanabiashara wako na mimi sijapata kutangamana na wanabiashara. Kwa hivyo, siezi kuwa ninajua wanabiashara bora zaidi kuliko wengine.

Chakula ambacho mimi ninakipenda zaidi, nitasema ni wali, haswa pilau na kuku na pia kama kuna kuna supu ya nyama. Hicho ndicho chakula ambacho nakitamani kwa sana, kwa sana, tena sana.

Kwa sasa mimi ninaishi katika chumba kimoja. Chumba kimoja kumaanisha vitu vyangu vyote viko katika chumba moja. Kwa hivyo mahali ambapo napapenda zaidi katika chumba changu, nitasema ni pahali pangu pa kulala ambapo nimeeka kitanda changu.

Sikukuu nashanga kama sikukuu ni siku ya krismasi, ama siku yangu ya kuzaliwa, ama siku ambayo nchi yetu ilipata madaraka kwa sababu siku hizo zote ni sikukuu. Sikukuu ni ya kusherehekea ukiwa na marafiki, ukiwa na wapendwa wenzako, mkikula na kunywa.

La, sijawai fikiria kuanzisha biashara yangu kamwe. Sijui ni tasema kwamba mimi si mtu mbunifu ama sina tu yale mafikirio mazuria ya kuanzisha biashara. Lakini hivi karibuni ni kifikiria chochote ninaweza pata ile ujasiri wa kufungua biashara yangu.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano sana. Haswa wakati wa wikendi ambapo ninataka kwa wasiliana na mpenzi wangu. Tunatumia njia ya video kuwasiliana. Tunaweza piga video kama ya masaa. Wili ma tatu tuki onge tu.

Kile ambacho kinaeza nipa motisha kazini, lakini kwa saa ii siko katika kazi, niko shuleni, nita sema ni hile ari ya kufanikiwa maishani na kuweza kujitosheleza katika njia yoyote. Hiyo ndio na inanipea motisha kazini.

Nitasema ukweli kwamba sijui kile ambacho wasilisho ni nini. Kwa hivyo, siezi kuwa ninajua vile ambavyo ninajihisi kuhusu wasilisho. Ningekua najua wasilisho ni nini, ningekua najibu mwafaka katika swali hili.

Tabia ambayo ninayoipenda kwa wengine ni ukarimu na kuwa mtu ambaye unaelewa wengine. Hiyo ni tabia nzuri ambayo ninaitamani kwa mtu yeyote ambaye natangamana naye mara ya kwanza alafu ninaona kwamba ako na tabia kama hizo. Ni tabia nzuri sana. Ni tabia ambazo zinakufanya uishi na wengine vyema.

Aina za filamu ambazo ninazipenda ni filamu za kihindi na pia za kizungu. Ni filamu ambazo zinanipendeza. Haswa kama zikona ucheshi ndani mwake. Ni filamu ambazo ninaeza ninaeza ziangalia wakati wowote saa yoyote.

Wakati mwingine ninajipata nimeziweka mitandaoni lakini si kila wakati mi si ule mtu ambaye ninapenda kweka picha zangu mitandaoni kila saa. Kwa hivyo sihezi sema siweki lakini pia siweki kwa sana kwa sababu pia ninapenda kukuwa private.

Harufu ambayo ninaipenda sana ni harufu ya nyama ambayo inapikwa, ni harufu ambayo inanipendeza, harufu ambayo inanivutia, harufu ambayo inaitaka kuisikia kila wakati. Harufu ya chakula kitamu kama wali ama pilau ambao umepikwa vizuri.

Mimi nitasema jamii yangu ni nasa sijakua na uwezo wa kuwasaidia kifedha lakini kwa mashauri, kwa kuwa hapo ambapo wanaitaji mtu, kwa kusaidia kazi za nyumbani nitasema hapo ninasaidia jamii yangu, lakini kifedha sijawezeshwa bado na nikiwezeshwa bila shaka ntawasaidia.

Mimi baada ya siku ndefu huhakikisha kwamba nimepata usingizi mnono mwanana after kuoga na kutoa ule uchovu katika mwili wangu. Alafu ni napolala ninahakikisha kwamba nimelala masaa ambayo yananitosha. Ndiyo nikiamka kesho niweze kujihisi kabisa vizuri.

Mimi nitasema ninapenda ninapenda joto kwa sababu kukiwa na joto kuna njia ambayo ninawezajifanya nisikie baridi kama kutoka nje ama kwenda pahali ambapo upepo unapiga vizuri lakini baridi ni kitu ambacho kinaeza kufanya ukue mgonjwa.